Napenda kula popcorn kwa sababu ni moja ya vitafunwa vinavyo. Furaisha sana katika nyakati zangu za mapumziko. Kuna kitu cha kipike kuhusu popcorn kinacho. Ifanya nijisikie nipo huru na nimetulia. Si chakula cha anasa lakini ni uwezo wa kuleta furaha ndogo ambayo ina maana kubwa kwangu. Napenda kula popcorn wakati wa kupumzika. Iwe natazama filamu, kipindi cha televisheni, au hata nikikaa tu bila kufanya jambo kubwa. Popcorn ufanya wakati uwe wa kufurahisha zaidi. Ni kama rafiki mdogo, wa burudani, harufu yake inapokua. Ninaandaliwa tayari unipa hisia ya furaha hata kabla sijaanza kula. Pia popcorn ni nyepesi na rahisi. Kwa wakati naila sijisikii mzito badala ya kula tofauti na vitafunwa vingine, hii unifanya nijisikie huru kuendelea na shunguli zangu bila usumbufu. Either ni chakula ambacho, ninaweza kula polepole nikifuraia kila chembe bila haraka. Pia upande wa kumbukumbu na hisia wakati mwengine popcorn unikumbusha nyakati za utoto kutazama filamu na familia na hisia hizo unifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Kwa hiyo popcorn si chakula tu kwangu, bali ni chanzo cha kumbukumbu nzuri.